Katika mazingira ya kazi ya kisasa, hasaa katika sekta ya teknolojia na habari, ushirikiano wa timu na matumizi ya mambo ni muhimu sana. Kushirikiana ni kitu ya maana sana kwa timu, inatuma timu inakuwa na nguvu, na pia ushirikiano wa timu ni hali ambapo watu wawili au zaidi wanafanya kazi pamoja kwa lengo moja katika timu. Kila mtu huwa na jukumu yake, kulingana na uchuzi na uwezo alio nao. Ushirikiano mzuri hujenga mshikamano, husaidia kubadilisha mawazo na pia kuongeza ufanisi katika kazi. Na pia kuchangia mawazo na mapendakezo wakati wa vikao na kutekeleza majukumu yaliopangwa kwa wakati huo na pia kusaidia wenzako pia pale wanapohitaji msaada na kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima. Hivyo ndivyo mimi hufanya kushirikiana na timu.